Nyama ningependa sana kufuga ni mbwa. Ninampenda mbwa kwa sababu ni mtiifu, mlinzi, mzuri na rafiki wa karibu wa binadamu. Mbwa anawezo wakutambua hisia za mmiliki wake na mara nyingi kuleta faraja na furaha hata wakati mtu anapokua na siku ngumu. Ningependa kumlea kwa upendo, kumfundisha nidhamu na kuhakikisha anapata chakula bora, mazoezi na matibabu anayohitajika. Zaidi ya ulinzi, ningemwona mbwa wangu kama sehemu ya familia. Ningependa kumteembeza kila siku, kucheza naye na kumtumia kama njia kupunguza msongo wa mawazo. Kwangu, kufuga mbwa si tu kuwa na mnyama nyumbani.Mbali ni kujenga uhusiano wa uaminifu, upendo na kuwajibikaji jua kila siku.

Napenda zaidi kitanda kigumu kiasi, si laini sana wala kigumu kupita kiasi. Kwangu, kitanda cha aina hii utoa msaada mzuri kwa mgongo na mwili kwa ujumla. Hivyo, unisaidia kulala kwa utulivu bila kuamuka nikiwa na maumivu ya mgongo au shingo. Nina polala kwenye kitanda kigumu kiasi na hisi mwili wangu unakaa katika mkao sahihi. Jambo linalochangia usingizi bora na mapumziko ya kweli Hata hivyo, sipendi kitanda kigumu kupita kiasi kwa sababu kinaweza kuwa hakina faraja hata kidogo ndio maana nachagua kile kinachochanganya msaada na ulaini wa wastani Kwangu, usingizi mzuri ni msingi wa afya na nguvu za kila siku na aina ya kitanda ni nacholala Samahani na aina ya kitanda ni nacholalia juu. Samahani tena na aina ya kitanda ni nacholala juu yake ni mchango mkubwa katika kunifanya ni amuke ni kiwa mwepesi. Mnye nguvu na tayari kuanza siku mpya.